Lilitokea mjini Nairobi ambapo ilibidi niende kufanya jambo la dharura mahali ambapo sikuwa nimewai kuenda na niliweza kupata mwelekezo kwa kuenda kwenye google na kuweka jina la eneo nililokuwa nalitafuta kwenye google maps na nilipoweka kwenye google maps nilipata mwelekezo mzuri na nikaenda hadi pale ambapo nilkuwa napatafuta.